Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kazi za kuandika na kuhifadhi taarifa muhimu. Pia, hutumia kuwasiliana na watu kupitia barua pepe au programu za mazungumzo. Kompyuta inanisaidia pia kujifunza mambo mapya kupitia mtandao na kupata habari kwa haraka. Hata kijijini, kompyuta ni chombo muhimu kwa kazi na mawasiliano ya kila siku.